Mimi huwasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa upole na heshima na kwa kufanya hivi mimi huhakikisha kuwa tunaelewana na hata kitu kile ambacho nataka kuambia wao wanakielewa vizuri na hata kukifanya vizuri kunishinda mimi mwenyewe nilioweza kuwaelezea hivyo basi ningewahimiza watu wazungumze kwa upole na heshima na watu wengine.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuwa mazingira haya usafishwa kila mara kwani kuna wafanyikazi ambao wameendikwa kazi. Na kazi yao ni kuwakikisha kuwa mazingira haya yamekuwa masafi na hata pia kando tu na mazingira hayo kuwa masafi pia watu wetu ambao tunafanya nao kazi huwa wako nadhifu kabiza hivyo basi kufanya mazingira ya kazini kuwa mazuri.

Kila jioni kabla ya kulala mimi huakikisha kuwa ni meenda na kupiga mswaki meno yangu. Na hata wakati mwingine kama mimi nilikwenda kucheza mpira jioni. Mimi huakikisha kuwa naenda na oga ili mwili wangu uwe safi wakati naenda kulala. Na nisilale nikiwa na uchovu. Pia mimi huakikisha kuwa naunda kitanda changu ili niweze kulala vizuri bila kusumbukana usiku.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili anga maramoja kila siku kwani. Mimi hufanya hivi ndiposa niweze kuwa na mwili ulio na nguvu na usio na udhaifu na kwa kufanya hivi. Mimihu hakikisha kuwa misuli yangu inakuwa na hata pia mwili wangu kwa ukubwa inakuwa kabisa ili niweze kuwa na afya nzuri.

Kazi ninayodhamini sana ni kazi ile ambayo mimi huifanya kwa wakati wa sasa kama kazi yangu ya ofisi. Kazi hii ndiyo hunipa kipato na huniwezesha ata kufanya mambo mengi. Kwa ni kipato hicho ambacho mimi hupata kutoka kwa kazi hii, ndicho mimi husaidia familia yangu na ata pia mimi kufanya vitu kadha wakadha. Isitoshe pia kazi hii nimeifanya kwa muda mrefu na ninaienzi sana.

Mimi upanga wiki yangu ya kazi kwa kwakikisha kuwa. Nimepea kazi zote muda unaofaa kufanyika na isitoshe pia. Mimi hupanga kazi kulingana na ugumu na hata pia muda ambayo kazi hio inachukua. Kwa kufanya hivi, mimi huweza kujua ni wakati mgani nafaa kufanya kazi ipi. Na kufanya, na ni kwa muda upi nafaa kufanya kazi hile. Na kwa kufanya hivi, mimi huishia kufanya kazi zangu vile ipasavyo na kuhakikisha kuwa siachi kazi yoyote nyuma.

Mimi hufanya mazoezi jioni kwani wakati wa asubuhi mimi huamka mapema kabisa na hufaa kuoga na kwenda kazini. Kwani nikifanya mazoezi asubuhi naweza kuchelewa kwenda kazini. Lakini jioni wakati ninapomaliza kazi mimi huwa na wakati mwafaka wa kufanya mazoezi hasa kwa sababu mimi huwa nimepanga muda wangu vizuri. Na wakati wa mchana, mimi huwa nimepanga muda wangu na kufanya kazi yangu kwa haraka. Hivyo basi napata wakati jioni ili niweze kufanya mazoezi na kukuza misuli yangu.

Bila shaka mimi napenda kuoga kwa maji moto kwani maji baridi kwa wakati muingine wakati wa baridi ukioga nayo inaweza kudhuru afya yako hivyo bazi mimi upenda kuoga na maji moto kwani haina shida yote kwa afya yako na inakufanya kujisikia vizuri baada ya kuoga hivyo bazi ningependa kuwaimiza watu waoge na maji moto haza wakati wamvua na baridi ili wasiweze kupata magonjwa au kudhuru afya zao.

Mwezi wa mwaka ambao naupenda sana ni mwezi wa disemba kwani, mwezi huu ndiyo mwezi wangu wakuzaliwa na mimi huweza hata kusherekea sheree yangu ya kuzaliwa. Isitoshe, pia mwezi huu ndiyo wakati wa siku kuu na watu huu wana sheree nyingi kabisa na uweza kufurahia kabisa katika mwezi huu kwani mwezi huu sheree huu zimetapakaa na watu usherekea na kufurahia kabisa.

Ninacho kipenda ni kitabu cha hadithi fupi cha kidagaa kime mwozea. Kitabu hiki nilikisoma nikiva katika kidato cha kwanza na nikakipenda kwa bisa. Ninakumbuka muhusika cheche makueche amba aliekuwa mcheshi kabisa. Na yeye ndiye alipenza kunfuraisha nilipokuwa nikisoma kitabu hicho. Isitoshe pia ningetaka kwa soma kitabu vingine kama vile.

Mimi napenda kuvaa nguo za kaa za rangi nyeusi na ambazo ni nzito kwani nguo hizi huwazinakaa vizuri wakati nazivaa na sira hisi ichafuke ukilinganisha na nguo za rangi zingine kama nyeupe hivyo basi ningependa kuwahimiza watu wajaribu kuvaa nguo hizo kwani watajihisi vizuri na watakaa pia vizuri. Isitoshe pia nguo hizo wakati wa baridi huwezi hata kusikia baridi.

Naam bila shaka mimi napenda kuvaa kofia, kwani kofia hufanya mtu kukaa vizuri hasa kama umevaa mavazi, yanayo endana na kofia, isitoshe pia wakati wa kiangazi kunapokuwa na jua kali sana, kofia huweza kukusaidia, jua isiweze kukupiga kwenye utosi sana. Na pia isitoshe kofia huweza kukusaidia wakati wa mvua pia usiweze kunyeshewa kama nywele yako isiweze pia kunyeshewa.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kukijaribu ni chakula kinachopikwa na mayai na nyama. Chakula hiki mara nyingi hupikwa katika nchi ya China. Chakula hiki huwa kinakuwa na nyama na yai ambalo halijapikwa vizuri. Na chakula hiki unaeza dhani kuwa ni kibaya lakini unapokila chakula hiki huwa kitamu. Kwani watu wanaopika chakula hiki huwa maarufu na wanajua kukipika kiwe kitamu.

Mimi napenda kuongea kwani kuandika mara nyingi, wewe hutumia nguvu mingi na hata huishia kuchoka mikono, hasa kama kitu kile ambacho unaandika ni mane au maneno yale ni mengi sana, uneza hisia kuchoka lakini kuongea, ni vigumu upate mtu amechoka kuongea hivi basi, mimi napenda kuongea kuliko kuandika.

Zana za kidigitali ambazo nimeutumia kila siku ni kama simu, kompyuta na hata pia tarakilishi na kikokotoo kwani zana hizi ufanya kufanya kazi kuwa raisi kabisa hivyo basi mtu yoyote anaeza kufanya kazi ile ngumu bila hata kuitaji usaidizi wa mtu mwingine ambaye anaelewa kwani zana hizo zinaweza kuraishisha kazi hizo.

Study ambayo ni muhimu sana katika kazi yangu ni kuwa toresisi huwa tunaheshimiana na hivyo na pia hupanga mikakati yetu ilivyo ili tuweze kuhakikisha kuwa tunafanya kazi zetu kwa wakati unaofaa na pia kuhakikisha kuwa kazi zetu zinafanywa vizuri na hatuwezi hata kukosea pahali na kwa kufanya hivyo sisi huimarisha kazi yetu kazini.

Mfumo wa simu ambao mimi napenda ni mfumo wa android kwani mfumo huu umekuweko tangu jadi na mfumo huu huwa na programu nyingi ambazo huniwezesha kufanya kazi kadha wa kadha na hata pia programu zingine ambazo huwa ni kama michezo na mimi huweza kucheza. Isitoshe pia kuna programu ambazo ni za kutazama na huniwezesha mimi kutazama filamu kwa mifumo hii.

Timu ya umarekani nayopenda ni timu ya lions kwani timu hii huwa na wachezaji maarufu ambao ucheza mpira huu kwa ustadi na hii ndiyo sababu mimi hupenda timu hiyo. Isitoshe pia kuna wakati timu hio iliweza kuilaza timu nyingine mabao mia moja. Na hii iliweza kunufurahisha kabisa na nikaanza hata kupenda timu hio. Isitoshe pia timu hii huwa isitoshe pia mimi nengependa kuichezea timu hii kwa sababu kila wakati mimi huona michezo timu hii.

Wakati mkuu wa mpira wa baseball ni wakati nilipo ona timu ya mpira wa baseball ya rangers na golfers wakicheza. Kwani mechi hii ilikuwa ya kuzisimua sana. Wakati huu timu hizi zilikuwa zinajikaza ili ziweze kushinda timu hii. Wakati huu ulikuwa wakati wa kiangazi wachezaji hao walikuwa wanajitahidi kabisa isitoshe pia wakati mimi nilipokuwa nikiona mpira huli likuwa nikisi furaha kabisa hata mimi mwenyewe nilitaka kueza kuingia kwenye uwanja ule niweze kucheza lakini sikuweza.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu yangu kwa kwa hakikisha mimi na wachezaji wenzangu tumeenda katika mkahawa na kukaa chini na kuweza kuongelea namna tulivyoweza kushinda na namna tulivyoweza kucheza huku tukibugia tukibugia vyakula kadha wa kadha ilituweze kupumzisha akili zangu na kuhakikisha kuwa tunaporudi sisi tunakuwa na motisha ya kutaka kusherehe kushinda tena.

Bilashaki mimi napenda mbwa kwani mara nyingi mbwa huwa wakubwa na pia wanapenda kucheza na watu isitoshe pia masaa ya usiku mbwa wanaweza kulinda bomalako kutokana na wezi au watu wote wale wabaya ambao wanataka kuingia katika bomalako. Isitoshe pia mbwa mara nyingi huwa wasafi ukiwalinda vizuri wao huishia kuwa wakubwa na hata kukusaidia kufanya vitu mbali mbali katika bomalako.

Naam, bila shaka mimi natumia mitandao ya kijamii kwani vile teknolojia inavyoendelea kukua. Mimi huweza kuongea na wenzangu katika mitandao ya kijamii kwani hii ndiyo njia rahisi ya kuongea na watu sasa hivi. Mitandao hii ya kijamii inaweza hata kukuwezesha kuongea na mtu kwa njia ya video na mnaweza hata kuonana.

Mimi upenda sanaa ya uchoraji michoro kwa ni mimi mwenyewe ni mchoraji shupavu. Hivyo basi mimi napenda sanaa hiyo kwani sanaa hiyo uwezeshe watu kujieleza kwa kwa njia ya kuchora na hata wanaeza kuuza michoro hiyo. Na kujipatia kipato ambacho kinaeza kuwasaidia. Isitoshe pia sanaa hii uweza kusaidia watu kuweza kuchora watu mashuguri. Na hata pia kuchora vitu vilivyo fanyika na kuvihifadhi na watoto watakao kuja. Wanaweza kuona michoro hiyo na kuelewa nini kilicho kwa kikifanyika kabla yao kuzaliwa.

Mfereji wa TV ambao mimi hufuatilia ni mfereji wa citizen kwani mfereji hii huu huwa na watangazaji ambao huwa wamebobea katika utangazaji wa habari na watangazaji wao huweza kutangaza habari kwa ufasaha na kwa njia inayofaa pia isitoshe. Mfereji huu huwa na filamu kadha wa kadha ambazo hufurahisha na mimi hupenda kuona filamu hizi hivyo basi ningependa kuwahimiza watu wajaribu kutazama mfereji huu wa citizen kwani watafurahia.

Mimi hupenda viatu vieusi ambavyo hufunika miguu yote kwani viatu hivi huwendana na, suti ambayo mimi hupenda kuvaa sana. Na, viatu hivi pia, mimi ndivyo vevaa kila siku ninapoenda kazini hivyo basi, nimehishia kuvipenda. Kwani mmevaa kwa muda na navipenda, vinavyo nifanya nikae vizuri na, ninavyo vipiga rangi. Mimi huviona vikiwa vinangaa na hiyo hunifurahisha, kwani mimi hujua mimi nimekua nadhifu sana.

Wakati wa msongo kazini mimi huakikisha kuwa kwanza na tulia. Ndiposa niweze kufikiria vizuri. Pia mimi huakikisha kuwa napanga mikakati yangu ili. Niweze kufanya mambo ambayo nafaa kufanya kwa fasaha kabisa na nisiweze kukosea mahali pia. Pia kwa kukaa na kufikiria mimi huweza kukuja. Mimi huweza kuunda mbinu mwafaka za kukabiliana na msongo ule.

Mimi hupenda majira ya mvua kwani majira haya, mimi hupenda uweza kuona mvua ikinyesha na hii hunifurahisha kwani mara mingi. Mimi hupenda kukimbia na kucheza kwenye mvua. Isitoshe kitu kinacho nifanya niweza kupenda majira hii ni kuwa mvua inaponyesha. Hasa mvua ya masika wakulima huweza kupanda vyakula vingi. Na kwa kufanya hivi vyakula hivi huweza kumea vizuri na hata kutupa chakula. Na pia katika wakati wa mvua ya masika hewa huwa safi na pia huweza kunifurahisha.

Tutaonana baadae.

Nimefurai kukutana nawe.